Ndiyo, napenda sana kuendesha baisikeli. Kuendesha baisikeli hunipa furaha na hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku. Ndefu ya kazi au masomo. Ninapopanda baiskeli ninahisi uhuru kwa sababu naeza kuenda sehemu mbalimbali bila kutumia mafuta. Pia ninjia nzuri ya kufanya mazoezi ya mweli. Kwani hunisaidia kuimoresha misuli na kuboresha afya ya moyo. Mara nyingi huendesha baisikeli asubuhu au jioni. Hata wakati hali ya hewa ni nzuri. Wakati mwingine mimi huundesha pamoja na marafiki zangu jambo ambalo huimarisha urafiki wetu kwa ujumla kuendesha baiskeli ni shuguli ni nayo ipenda na ningependa kuifanya mara kwa mara.